Naam, mimi napenda wanyama wa nyumbani kwa sababu wanaongeza furaha na amani nyumbani. Mbwa na paka ni mifano mizuri kwa kuwa ni waaminifu, rafiki na huonyesha upendo kwa wamiliki wao. Mbwa usaidia kulinda nyumba na kutia moyo kupitia waminifu wao. Huku paka wakileta utulivu na usafi. Wanyama hawa pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufundisha watu uwajibikaji na huruma. Kuwa na nyama wa nyumbani huimarisha mshikamano wa familia na hufanya nyumba iwe na uhai na upendo zaidi.

Ama kwa hakika, mimi hupenda kukimbia kwa sababu kukimbia kwangu yana umuhimu zifuatazo. Kwanza kukimbia kunaimarisha afya ya moyo kwa kusaidia damu kusambaa vizuri mwilini. Cha pili ni kwamba mazoezi ya kukimbia uongeza uwezo wa mapafu hivyo mwili hupata oksijeni ya kutosha. Pia kukimbia husaidia kupunguza uzito kwa kuchoma mafuta na kalori nyingi. Kukimbia pia hupunguza msongo wa mawazo kuwa huchochea uzalishaji wa homoni za furaha. Kukimbia pia huimarisha misuli ya miguu na mwili mzima. Vile vile kukimbia huboresha usingizi, mtu analala vizuri na kuamka akiwa na nguvu. Na mwisho kabisa ni kwamba kukimbia huongeza kinga ya mwili hivyo hupunguza hatari ya magonjwa.